Najiona kama ni nafasi ya kuona ni sehemu gani naweza kuboresha, tathmini zinasaidia kuelewa nguvu zako au maeneo yanayohitaji juhudi zaidi. Wakati mwingine, nina hofu kidogo au kukosa kufanikisha matarajio ya wengine, hasa ikiwa tathmini ni ya moja kwa moja mbele ya mwajiri au timu. Wakati matokeo ya tathminio ni chanya najihisi kuridhika na kupokea motisha ya kuendelea kazi kwa bidii zaidi.